Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya embe. Kuna kitu kuhusu ladha yake tamu na nzito kinachonipa furaha kila mara. Hasa ikiwa ni baridi. Unikumbusha siku za joto na wakati wa kupumzika nyumbani au shambani. Kunywa juisi ya embe hunifundisha na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye tabasamu kama mwanzo mzuri wa siku.

Nigependa sana kujifunza kihispania. Ni lugha inayosikika lahini na yenye isia nyingi. Asaa unaposikiza kwenye muziki au mazungumzo ya kawaida. Pia nigependa kuitumia kusafiri, kuzungumza na watu wa tamaduni tofahuti na kuelewa dunia na mtanzamo mpana zahidi. Nahisi kujifunza lugha mpya, kunafungua hakili na kuleta ujasiri fulani ndani ya mtu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusikiliza na kujaribu kwa vitendo. Nikisikiza maelezo halafu nipate nafasi ya kuyajaribu mwenyewe yanakaa akilini haraka zaidi. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kupitia mifano ya maisha halisi. Kwa sababu inanisaidia kuyaelewa kwa undani kwa kifupi najifunza vizuri zaidi pale akili na mikono zinapo shirikiana.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila mara nahisi kama ni safari ndogo ya ladha. Unajua, kugundua kitu kipya kabisa. Wakati mwengine napenda vyakula vya kienyeji vya maeneo tofauti, na mara nyingine vya kisasa. Hasa nikivisikia vinapikwa kwa upendo. Hata kama sipendi chakula fulani mwishoni, ile uzoefu wa kuonja kitu kipya hunifuraisha sana.

Mwandishi ninae mpenda sana ni chimamada gonzi hadichie. Napenda jinsi anavyoandika kwa lugha rahisi, lakini yenye nguvu kubwa ya hisia na mawazo. Vitabu vyake vinanifanya nifikirie maisha, utambulisho na jamii kwa kina za hidi. Kila nikisoma kazi yake, nahisi kama anazungumza nami moja kwa moja, akisimulia hadithi za kweli zinazo jaa uhai.

Kwa kweli, napenda mbwa zaidi. Kuna kitu cha pekee sana kwenye uaminifu wao unakaa nyumbani, mbwa anafurahi kana kwamba ameondoka miaka miwili. Pia napenda jinsi wanavyo penda kucheza na kutembea. Inanilazimisha kutoka nje na kusongeza mwili. Lakini niseme ukweli, paka nao wana utulivu wao mzuri hasa kwa mtu anayependa ukimya.

Kwa upande wangu, naiamini zahidi gogon. Nimeiona ikijitahidi sana kwenye uvumbuzi wa teknolojia unao guza maisha ya kila siku, kuanzia helimu mawasiliano hadi kazi. Pia napenda jinsi wanavyoweka mkazo kwenye upatikanaji wa taarifa kwa watu wengi duniani. Si kwamba hawana changamoto, lakini kwa ujumla nahisi wanajaribu kuleta teknolojia inayosaidia watu sio tu faida.

Ndiyo, huwa najitahidi kugawanya taka zangu. Taka zinazoweza kuhoza kama mabaki ya chakula naziweka tofahuti. Na zile kama plastiki hau karatasi nazitenganisha kwa ajili ya kurejelewa. Nafanya hivi kwa sababu najua ni njia ndogo lakini muimu ya kulinda mazingira na kupunguza huchafu. Pia inanipa hisia nzuri ya kuwajibika kwa mazingira yanayonizunguka.

Kwa ujumla, ni najitahidi kuweka afya yangu vizuri kwa kufanya mambo madogo lakini ya kudumu. Nakula chakula chenye mchanganyiko mzuri, asa matunda na mboga. Na najitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia napata muda wa kufanya mazoezi mepesi, hata kama ni kutembea tu. Juu ya yote, na linda afya ya akili kwa kupumzika kulala vizuri na kujipa muda wa kutuliza mawazo.

Kipya ningependa kujifunza ni kuwasiliana vizuri zaidi hadharani. Najua kuzungumza, lakini ningependa kujifunza jinsi ya kueleza mawazo kwa ujasiri na uwazi zaidi mbeleya watuwengi. Na hisi ujuzi huo unafungua milango mingi, kazini na hata katika maishaya kila siku na pia unajenga kujiamini sana.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia kwenye sherehe za sikukuu. Nakumbuka kucheza na ndugu zangu, kucheka bila hofu na kula vyakula vyenye ladha tamu vilivyotengenezwa na mama. Pia tulicheza michezo ya jadi ya mtaa na hiyo ilinipa furaha isiyo na kifani. Kumbukumbu hiyo hunifanya nijiulize mara kwa mara juu ya dhamani ya familia na furaha ya kawaida ya maisha.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, lakini kina nitosha vizuri. Kuta zake zina rangi ya kijivu laini. Rangi inayo nipa utulivu na kunisaidia kupumzika. Kitanda changu ni kizuri na laini. Kina niruhusu kulala kwenye starehe na usingizi mzuri. Kutoka dirishani, naweza kuona miti ya bustani na wakati mwingine ndege wakiruka angani. Jambo inalo nifanya nijisikie karibu na asili. Kitu ni nacho kipenda zaidi chumbani ni kitabu changu kilicho karibu na kitanda. Kwani nakipata na kupata muda wa kupumzika, kusoma na kunifanya nijisikie furaha na utulivu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki. Mara nyingi huwa ni kuendesha magoti kukimbia au kufanya mazoezi mepesi nyumbani au jimu. Kila nikimaliza mazoezi nahisi mwili wangu umepumzika na kupata nguvu mpya. Na pia akili unasaidia kupumzika. Njia hii hunisaidia kuwa na afya nzuri na shibe ya nishati ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuna kitu utuliza sana ukiwa nje usiku, kimya kikiwa kimetawala, alafu unaangalia anga iliojaa nyota. Hunifanya nihisi mdogo kidogo, lakini pia mwenye shukrani, kama vile dunia ni kubwa kuliko matatizo yangu ya kila siku. Mara nyingi hunikumbusha utoto zile nyakati za kukua inje jioni bila haraka ya maisha.

Muziki ninao penda sana ni pop na reggae. Napenda sana jinzi midundo yake inavyo pumzisha na kunifanya nishike hatua kidogo kidogo bila kufikiria sana. Mwimbaji niliye mpenda zahidi ni bob marley kwa sababu nyimbo zake zinaisia nyingi na hujumbe wa hamani. Mara nyingi nasikiliza muziki hasubui wakati nikitengeneza kazi za nyumbani au jioni baada ya kutoka kazini. Nasikiliza wimbo nilio upenda, isia, furaha na utulivu unijia na mara nyingine unifanya nathani na kuhota ndoto mzuri jioni.

Ningependa sana kutembelea Japani na itamani kwa sababu kuna mchanganyiko mzuri wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa jadi. Jambo linalovutia sana. Nilisikia kuhusu sherehe zao za cherry blossom na mandhali ya milima. Jambo lililo nifanya nitamani zaidi. Ningependa kuona mandhali ya miji, hifadhi za asili na mila zao za kipekee. Kama vile makaburi ya kihistoria na bustani za zamani. Ni kifikiria safari hiyo na hisi furaha kubwa na msisimko kama ndoto yangu imekaribia kutimia.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness. Naipenda kwa sababu inaonyesha uvumilivu, matumaini na jinsi mtu anaweza kushinda changamoto kubwa katika maisha. Ni drama yenye hisia nyingi na funzo la maisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona, nilikuwa nikifurahia kwa kusikiliza kwa pamoja na mahusika makuu. Baba yangu alinionyesha filamu hii, akitaka nijifunze umuhimu wa bidii na kutokuwa na hofu ya kushindwa. Bila shaka, ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara unipa msukumo na motisha mpya maishani.

Ninasherekea sikuku kwa kushirikiana na familia na marafiki. Mara nyingi tunapanga chakula pamoja, tunacheza michezo ya familia na kubadilishana zawadi au salamu mzuri. Pia napenda kuchukua muda kupumzika na kufurahia hali ya furaha na amani iliokuwa kila sikuku. Sikuku zinanifanya nijisikie karibu na wapendo wangu na kunipa kumbukumbu mzuri za maisha.

Mazoezi yangu ya kila siku ya najumuisha kukimbia na kufanya mazoezi mepesi nyumbani kama vile kupiga push-ups au situps. Mara nyingi pia na shiriki katika michezo ndogo kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu mara kwa mara. Kwa kawaida, nafanya mazoezi takribani mara tatu hadi nne kwa wiki na napenda kufanya hivyo hasubui mapema wakati mwili bado umepumzika na akili iko safi. Baada ya mazoezi, nahisi nishati imeongezeka mwili umepumzika na akili ikomtulivu. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri kwa siku nzima.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye talanta kubwa na ana huwezo wa kuongoza timu na hufanya maamuzi haraka na yenye busara kwenye mchezo. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu nilipoona, alipofanya halama nyingi na kuleta hushindi honda kikaza mwisho kwa timu yake. Nilifurahia sana kuona uwezo huo. Ujuzi wake unaonivutia ni kasi, mbinu za kupiga mpira na jinzi anavyoweza kuunganisha timu yake. Nikimwona akicheza nahisi msisimuko mkubwa wa hamasa kama mimi pia ningependa kuwa na ujuzi kama wake.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sembule. Ni nacho penda zahidi ni kwa sababu ni sehemu hambapo familia yote ukusanyika kuna mwanga mzuri na rangi zake utoa isia ya utulivu. Kinacho fanya kipendeke zahidi ni samahani zake laini na vitu vya starehe. Pamoja na picha, ndogo za familia kwenye kuta. Mara nyingi napumzika pale kusoma kitabu, kuangalia televisheni hau kuzungumza na familia. Ukiwa ndani ya sembule hiyo na hisi hamani, furaha na raha. Ni kama mahali pa kumzika na kupata nguvu.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya dhamani. Hasaa vitu vya kumbu kumbu na nyaraka muhimu. Kwa mfano, nakata daftari la kumbu kumbu, picha za familia na baadhi ya vieti vyangu muhimu kwenye kofia maalum au kabati lililofungwa. Hii inanisaidia kuvitunza, kuepuka kupotea na pia kunipa amani ya akili kuwa vitu vyangu vya muhimu viko salama.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Ninaipenda kwa sababu ina ladha tamu na fresh. Na hunipa nguvu mara moja nikikunywa. Mara nyingi naikunywa asubui wakati wa kiamsha kinywa au wakati wa mapumziko mchana au nyumbani. Nilijifunza kuhusu kinywaji hiki kutoka kwa mamangu. Akinitumia mara nyingi nyumbani. Baada ya kunywa juisi hii nahisi ni shati imeongezeka, mwili umefurahi na akili iko macho. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya vuli. Ninayapenda kwa sababu hali ya hewa ni yenye joto kidogo, mvua inaponyesha mara kwa mara na anga huwa safi na baridi kidogo. Na kumbuka nilipo kuwa mtoto, majira haya yalikuwa wakati wa kuchezo nje na marafiki bila joto kali la kiangazi. Mara nyingi napenda kutembea kushiriki michezo ya nje au kukaa nje ni kifurahia mvua nyepesi. Hali ya hewa wakati wa vuli hunifanya nijisikie mtulivu, furaha na tayari kwa shuguli za siku nzima.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa asubuhi kila siku. Kwa kawaida, napenda kunywa chai ya asali na limau au kahawa yenye maziwa kidogo. Mara nyingi huandaa mwenyewe nyumbani. Ni kilala kidogo na kisha nikunywe kabla ya kuanza kazi au masomo. Niongeze asali au sukari kidogo ndani yake kulingana na ladha ni nayo pendelea. Napenda kunywa kinywaji hiki katika jikoni au sembuleni. Ni kifurahiya utulivu wa asubuhi bila kinywaji changu cha kawaida nahisi nishati yangu haipo kamilifu na mara nyingine akili haziwezi kuanza siku vizuri.

Njia ni nayo tumia kupumzika ni kutafakari na kufanya mazoezi madogo ya kupumua taratibu. Hii hunifanya ni jisikie mtulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Nilianza kujifunza njia hii ni kijaribu kutuliza hakili bada ya masomo na kazi nyingi. Karibu miaka michache iliopita. Kila mara na pumzika na kaa kimia kwa takriban dakika kumi adikuminatano. Ni kizingatia pumzi zangu na kuondoa mawazo ya sio ya lazima. Bada ya kupumzika, nahisi hamani, utulivu na nguvu mpia za kuendelea na shuguli za siku.

Siku yangu ya kuzaliwa na penda kuisherekea na familia na marafiki wa karibu. Na kumbuka sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa niliyoipenda zaidi ilikuwa nilipokuwa na hafla ndogo nyumbani. Tukicheka, tukacheza na kushirikiana kwa chakula kitamu. Keki niliyoipenda zaidi siku ile ni hili ya chokoleti, tamu na yenye ladha nzuri. Mara nyingi pia kuna chakula kidogo cha bufeti kilicho kuwa na vyakula vya kawaida tunavyo vipenda nyumbani. Kwa zawadi ya siku ya kuzaliwa ijayo, nigependa kitabu au kitu cha kujifunzia kipya kwa sababu hunisaidia kuendelea kukua na kufurahia ndoto zangu.

Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo wa kitalii. Ulio jaa mazingira mazuri na watu wapenzi. Kitu kinacho nivutia zaidi ni mitaa yake ya kijani, bustani za umma na maonyesho ya sanaa mara kwa mara. Nakumbuka utoto wangu nikiwa nikicheza kwenye mtaa na marafiki, kushiriki sherehe za kijamii na kuangalia michezo ya ndani, mambo yote yalinifanya nijisikie furaha. Mji wangu ni maalum kwa sababu una mchanganyiko wa historia, tamaduni na hali ya kirafiki ya watu wake. Ningependa kurudi pale wakati wowote nitakapohitaji kupumzika au kukumbuka utoto wangu kwani ni sehemu ninayoipenda na ninaipa na moyo wangu.

Ninaishi katika nyumba ya familia yenye vyumba vitatu, sebule jikoni na chumba cha kulala. Mazingira ya eneo ni tulivu, yenye miti mingi na mitaa ya mashina na watu wanapendana na kusaidiana. Nilihamia hapa takriban miaka michache ilio pita na mara nyingi nakumbuka furaha ya kuanzisha maisha mapya hapa. Ninachopenda zaidi kuhusu eneo langu ni amani yake, urafiki wa majirani na urahisi wa kupata huduma za karibu. Kwa kweli, nahisi salama na raha mahali ninapoishi. Nilihamia hapa takriban miaka michache ilio pita na mara nyingi nakumbuka furaha ya kuanzisha maisha mapya hapa.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Napenda michezo hii kwa sababu ni ya msisimuko, yenye mbinu nyingi na inafanya moyo wangu kupiga kwa kasi. Nakumbuka mchezo wa kushangaza niliyoona ulikuwa finali ya ligi ya mabingwa. Ambapo timu ilishinda dakika za mwisho kwa alama moja tu, nilifurahi sana na kusisimuka. Napenda kutazama michezo hii nyumbani au kwenye uwanja pale unapochezwa. Mara nyingi pamoja na marafiki au familia. Wakati nikiwa nikitazama nahisi msisimuko, furaha na hamasa ya kushiriki hisia hizo pamoja na wachezaji na wapenzi wengine.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima au kuvunja ahadi. Napenda watu wawe wazi, waaminifu na wakiwa na maneno yao. Kwani heshima ni msingi wa uhusiano mzuri. Nikiona mtu akivunja ahadi au kushindwa kuzingatia wengine, hunifanya nahisi kuchanganyikiwa na kukasirika kidogo. Hii inanifundisha pia kudumisha mipaka na kujijali mwenyewe katika mahusiano yangu ya kila siku.

Ujuzi ningependa sana kujifunza ni kueleza hadhira hadharani kwa ujasiri na ufanisi. Ni muhimu kwangu kwa sababu unanisaidia kuwasiliana vizuri kazini, shuleni na hata katika maisha ya kila siku na kunajenga kujiamini. Nilijaribu hapo awali kujiunga na madarasa madogo ya public speaking lakini bado nahisi kuna mengi ya kujifunza. Ningependa kujifunza kwa kushiriki katika semina, kuandika mazungumzo na kufanya mazoezi ya kuzungumza mbele ya watu. Ninahisi ni wakati mzuri wa kuanza sasa, kidogo kidogo kila siku, ili ujuzi huo uongezeke taratibu na kuwa semu ya maisha yangu.

Shughuli zangu za siku za mvua kawaida ni kukaa nyumbani, kusoma, kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu na inafanya mazingira ya nyumbani kuwa ya kupumzika. Nakumbuka siku ya mvua niliyofurahia zaidi ilikuwa, nilipokuwa nikisoma kitabu kizuri na kunywa chai moto, huku mawimbi ya mvua yakipiga dirishani, nilifurahi sana. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango wangu wa kuenda nje, lakini hunipa nafasi ya kufanya mambo ya ndani. Nikisikia sauti ya mvua, nahisi amani, utulivu na furaha ndogo ya maisha.

Shughuli zangu za wikendi kawaida huchanganya kupumzika na kufanya mambo ya kufuraisha. Jumamosi mara nyingi napenda kuenda cafe au bustani ya karibu, huku nikipumzika au kusoma kitabu. Jumapili huwa ni muda wa kutembea, kuonana na familia au marafiki na kushirikiana kwenye chakula cha jioni. Kila wikendi nakumbuka kawaida hufanya mambo madogo ya burudani na kupanga wiki ijayo. Mara nyingi napenda kuwa pamoja na familia na marafiki wa karibu na kwa kweli nahitaji mchanganyiko wa kupumzika na shughuli ndogo za furaha ili kujiandaa kwa wiki mpya.

Mfanyabiashara bora ninaye mfahamu ni Jack Ma, mwanzilishi wa Alibaba. Ninampenda kwa sababu hakukata tamaa, hata baada ya kukataliwa mara nyingi sana kabla ya kufanikiwa. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanza kampuni kubwa bila ya kuwa na mtaji mkubwa. Bali wazo na imani tu. Nilichojifunza kutoka kwake ni kwamba kushindwa si mwisho ni sehemu ya safari. Kwa kweli, nahisi anafanya biashara kwa maono makubwa, ujasiri na moyo wa kusaidia wengine. Jambo hilo linanitia moyo sana.

Mchezo wa Olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za riadha. Hasa mita mia moja. Naipenda kwa sababu ni mfupi, lakini una msisimko mkubwa sana. Sekunde chache tu zinaamua historia. Nakumbuka sana nilivyofurahia kutazama mbio za Usain Bolt. Hasa alipokuwa anakimbia kwa kujiamini na tabasamu. Mchezaji huyo nampenda kwa sababu ya kasi yake na haiba yake. Alifanya riadha ionekane ya kufurahisha zaidi. Kila inapofika michezo ya Olimpiki, nahisi umoja, matumaini na msukumo mkubwa. Kama dunia nzima inasherehekea uwezo wa binadamu.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninayoipenda sana ni kucheza jioni na marafiki baada ya shule. Hasa michezo ya kuruka kamba na rende. Tulikuwa wengi, tukicheza bila wasiwasi wowote na mara nyingi wazazi walituita giza ikianza kuingia. Kilichofanya kumbukumbu hii iwe maluum ile hisia ya uhuru na urafiki wa kweli. Hakuna simu wala presha. Kila ninapokumbuka nahisi furaha ya polepole na tabasamu kama kurudi kwenye wakati rahisi na salama.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ni nayoipenda ni Kansas City Chiefs. Nimeipenda kwa sababu ya mtindo wao wa kucheza kwa kasi na ubumnifu asa kwenye mashambulizi. Mchezo ninaokumbuka ni Super Bowl waliocheza kwa ushindano mkubwa hadi dakika za mwisho ulikua wa kusisimua kweli. Mchezaji ninaempenda zaidi ni Patrick Mahomes kwa sababu ya akili ya mchezo na uwezo wa kubadilisha matokeo ghafla. Kila timu inapocheza nahisi msisimuko, presha kidogo na furaha ya kuamini ushindi unawezekana.

Ningependa kufunga mbwa. Asa ukubwa wa kati. Namwona akiwa na manyoa laini macho yenye urafiki na mkia unaotikisa kila anapofuraia. Tabia yake ningependa hiwe mchangamfu, mlinzi kidogo lakini mtiifu. Yule anayefuata kila unapokuenda. Kitu cha kuchekesha ni pale anapokimbia kwa furaha bila sababu hau anapojifanya anaelewa kila unachosema. Napenda wanyama wakufungwa wako sababu wanaleta upendo wa dhati, faraja na hisia ya kuwa hauko peke yako.

Nikichungulia nje ya dirisha langu, mara nyingi naona miti inayotikishwa na upepo, nyumba chache za jirani na barabara tulivu inayopita pole pole. Ninapenda zaidi kutazama nje asubuhi au jioni wakati mwanga wa jua unakuwa laini na wa kutuliza. Kulingana na msimu, rangi hubadilika. Wakati wa mvua kuna kijani kibichi zaidi na wakati wa jua kuna vumbi na mwanga mkali. Kutazama nje hunifanya nijisikie mtulivu, nikiwa na muda wa kutafakari na kupumua pole pole. Kana kwamba dunia inapunguza kasi kwa sekunde chache.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni riwaya kwa sababu hunipeleka mbali na maisha ya kawaida na kunifanya nifikirie kwa kina. Kuna mhusika mmoja ninaye mpenda sana kwa sababu ana ujasiri na anapatia changamoto zinazo fanana na maisha halisi. Nilishauriwa kukisoma na rafiki yangu na mwanzoni si kuwa na uhakika lakini baada ya kurasa chache nilivutwa kabisa. Kila nikikumbuka hadithi yake, nahisi msukumo na tumaini. Ndiyo, ningependa sana kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwa sababu anaandika kwa njia inayogusa moyo.

Nakumbuka wakati mkuu sana wa beziboli nilio wai kutanzama. Ilikuwa ni mchezo wa finali katika timu mbili kubwa, zilizo kuwa na ushindani mkali hadi mwisho. Kilicho nishangaza ni pale mchezaji alipo gonga home run dakika za mwisho kabisa. Na uwanja mzima ukalipuka kwa shangwe na vigelegele. Wakati uo nilijikuta nimesimama bila ata kujua. Moyo unapiga haraka na furaa imejaa. Nikikumbuka sasa bado nahisi msisimuko ule hule kama vile nilikuwa pale tena uanjani.

Mshahara ni kiasi cha pesa unachopokea kutokana na kazi yako. Ni muhimu kwangu kwa sababu husaidia kulipa mahitaji ya kila siku, kuweka akiba na kufanikisha malengo yangu ya kifedha. Nakumbuka mshahara wangu wa kwanza, nilihisi furaha na uhakika kwani niliona jitihada zangu zinalipwa. Mshahara pia huniwezesha kupanga bajeti, kununua vitu muhimu na kuendelea na maisha bila wasiwasi mkubwa. Hii inanifanya nijisikie salama na thabiti kifedha.